Chakula ninachokula mara nyingi, ni chakula cha nyumbani. Rahisi lakini chenye lishe. Kati ya vyukula ni na vyukula sana, ni ugali na sukuma wiki. Wali na maharagwe, viazi vya kukaangwa au kuchemshwa, ndizi za kupikwa wakati mwingine samaki au mayai kama chanzo cha protini. Napendelea chakula hiki kwa sababu kinanijaza, kinanipa nguvu na kinapatikana kirahisi. Pia kinanikumbusha chakula cha nyumbani na familia. Hivyo kunipa faraja na utulivu.

Wakati wafuraha na jifurahisha kwa kushiriki na wengine na kufanya vitu vinavyo nipa amani ya moyo nafurahia sana kucheza na kuzungumza na watu ninao wapenda kusikiliza muziki ninaopenda, kujipa muda wa kupumzika, kujishukuru na kutafakari wakati mwingine kujizawadi kitu kidogo kama chakula ni nachokipenda au kutazama filamu. Furaha hunifanya nijisikia mwepesi moyoni, mwenye matumaini na mwenye nguvu mpya Muzika.

Kwa ujumla, huwa naweka picha chache mtandaoni si nyingi sana. Napenda kushiriki picha za matukio maalumu. Kama sherehe, safari, au kumbukumbu nzuri na marafiki na familia. Sipendi kuweka kila kitu hadharani kwa sababu, nathamini faragha yangu. Kabla ya kupiga picha, huwa nafikiria kama inanifanya nijisike vizuri kuishiriki na wengine. Kwa hivyo ninaweka picha kwa kiasi. Nikihakikisha zinawakilisha mambo mazuri na heshima ya maisha yangu.

Ningependa kujifunza kifaransa. Lugha hii inanivutia kwa sababu inatumika katika nchi nyingi duniani, hasa Afrika na muhimu katika elimu, diplomasia na kazi za kimataifa. Kujua kifaransa, kungepanua fursa zangu za mawasiliano na kunisaidia kuelewa tamaduni tofauti. Pia ningependa kujifunza kihispania kwa sababu ni rahisi kiasi kujifunza, kina zungumzwa na watu wengi duniani, na kina mziki wa tamaduni unaovutia sana.

Ninachopenda zaidi kuhusu mtaa wangu ni utulivu na mshikamano wa watu. Watu wengi wanafahamiana, wanasalimiana na wako tayari kusaidiana inapohitajika. Hilo hunifanya nijisikie salama na kama niko nyumbani kweli. Napenda urahisi wa kupata huduma muhimu kama maduka madogo, soko na usafiri. Hii hunirahisishia maisha ya kila siku bila msongamano mkubwa. Zaidi ya hayo, mtaa wangu una mazingira safi, watoto wanacheza kwa uhuru na kuna nafasi ya kupumua na kutembea jioni.

Nafanya kazi vizuri zaidi asubuhi. Hasa kuanzia saa moja hadi saa tano za asubuhi. Wakati huo akili yangu huwa tulivu, nikiwa na umakini mkubwa wa mawazo mapya. Kelele huwa chache, na naweza kupanga kazi zangu kwa mpangilio mzuri, bila kukatizwa sana. Asubuhi pia hunipa hisia ya mwanzo mpya. Hivyo nina nguvu ya kushughulikia kazi ngumu au zinazohitaji kufikiria sana.

Ndiyo, nimewai kununua tiketi za matukio, mara nyingi ni kwa ajili ya tamasha la mziki, michezo au maonyesho ya sanaa. Kununua tiketi, unipa hisia ya msisimuko na matarajio. Kwa sababu najua, nitakuwa sehemu ya tukio maalumu, ambalo linakumbukwa. Mara nyingi kununua tiketi, kunanifanya nijiandae mapema, kupanga mda na kushirikiana na marafiki au familia. Ni sehemu ya burudani, kujifunza na kujenga kumbukumbu nzuri.

Napenda kusoma na kuandika, lakini kwa njia tofauti, zinanifuraisha. Kusoma kunanipa nafasi ya kupanua akili, kuelewa mawazo mapya, na kufurahia hadithi au maarifa. Napenda kusoma vitabu, makala au habari zinazojenga ufahamu, na kuniachia mawazo mazuri. Kuandika kunanisaidia kuonesha hisia, kupanga mawazo, na kuunda kile kinachotaka kushiriki na wengine. Kuandika pia ni njia ya kujitafakari na kuhifadhi kumbukumbu au ndoto zangu.

Likizo yangu ya ndoto ingekua ufukweni, karibu na bahari, na penda utulivu wa mawimbi, upepo mwanana na mandhari ya maji nayonga wakati wa machweo ya jua. Mahali kama hapo hunipa amani ya moyo na nafasi ya kujitafakari. Nikiwa huko ningependa kutembea ufukweni asubui na jioni, kusikiliza sauti ya bahari, kuogelea kidogo na kupumzika chini ya kivuli, nikisoma au kusikiliza mziki. Pia ningefuraia kwanja vyakula vyabaharini na kushuhudia utamaduni wa wenyeje. Ningependa kusafiri na familia au mtu wakaribu sana. Kwa sababu kushirike nyakati za utulivu na furaha pamoja, ufanya likizo iwe ya kumbu kumbu zaidi. Sipende msongamano sana. Hivyo nige chagua sehemu tulivu badale ya jiji lenye kelele nyingi.

Napendelea sana mahali pa kimya. Kuliko kelele. Kimya hunipa nafasi ya kujifikiri vizuri, kupumzika kiakili na kujisikia huru bila msongo wa mawazo. Mahali pa kimya hunisadia kusoma, kufanya kazi au hata kufurahia mazingira kwa utulivu. Kelele zinaweza kufurahisha kwa muda mfupi kama kwenye sherehe au tamasha, lakini si kwa muda mrefu. Kwa ujumla, utulivu nifanya nijisikia salamu, nikiwa na amani na mwenye nguvo mpya.

Ndiyo, napenda kucheza michezo ya ubao, michazo kama drafi, chesi au ludo, hunifurahisha kwa sababu inafanya nifikirie, nipange mikakati na nijifunze uvumilivu. Napenda zaidi kucheza michezo hii nikiwa na familia au marafiki kwa sababu inaleta mazungumzo kicheko na ushindani wa kirafiki pia ni njia nzuri ya kupumzika bila kutumia screen sana.

Ndiyo napenda chakula cha haraka mara chache hasa pale ninapokuwa na msongamano wa kazi au safari napenda vitu kama pizza, chips, burger au samaki wa kukaanga hata hivo sipendi kula chakula cha haraka kila siku kwa sababu hakina lishe nzuri kama cha nyumbani kwa hivyo mara nyingi, huwa ni burudani au kitu cha dharura na si tabia ya kila siku.

Mara nyingi asubuhi, napendelea chakula rahisi. Chenye lishe, na kinacho nipa nguvu za kuanza siku. Baadhi ya vyakula ninavyokula mara kwa mara asubuhi ni chai au kahawa. Unisaidia kuamka na kunipa nguvu za akili. Mayai, yakipikwa kwa njia rahisi, kama kukaangwa au kuchemshwa. Chapati, mkate au vitumbua, ndizi au matunda mengine, wakati mwingine uji wa mahindi au mtama. Rahisi na wenye lishe. Kila kitu kinacho kulwa asubuhi, uweka msingi ya siku yangu. Kunipa nguvu na umakini wakufanya kazi au masomo.

Nakumbuka mwalimu wangu wa kiswaili kutoka shule ya msingi alikua mwalimu mwenye uvumilivu upendo na hekma ambaye alituunganisha sio tu kwa masomo bali pia maadili na umuhimu wa nidhamu. Nakubuka jinsi alevyo kuwa akitufundisha kwa hadithi, michezo midogo na mifano halisi ya maisha. Jambo lilifanya masomo kuwa rahisi, kuelewa na kufuraisha. Pia alituongoza kujieleza kwa ujasiri, kushirikiana na wenzetu na kudhamini usawa kati yetu.

Ndiyo, napenda chai na kahawa. Chai napenda kunywa subui au wakati wa kupumzika, hunipa utulivu, joto la ndani na furaha kidogo. Napenda chai yenye ladha ya asili, mara nyingine pamoja na mkate, biskwiti au tunda. Kahawa napenda kunywa subui au wakati nikipata mzigo wa kazi kwa sababu hunipa angalizi, nishati na kuamsha akili. Napenda kahawa yenye harufu nzuri na ladha tamu, ikiwahi kuwa nyeusi au na maziwa kidogo.

Nina wasiliana na wafanyikazi wenzangu kwa njia ya uwazi heshima na kushirikiana kwa ushirikiano. Kawaida tunatumia mazungumzo ya uso kwa uso, simu au ujumbe mtandaoni kulingana na mahitaji ya kazi. Mara zote nashiriki maelezo wazi kuhusu majukumu, matarajio na wakati wa kazi, ili kila mmoja afahamu jukumu lake.

Napenda kuwasiliana na watu kwa mazungumzo ya ana kwa ana. Kwa sababu hunipa nafasi ya kuelewa hisia na lugha ya mwili. Jambo linalo nifanya mawasiliano yawe ya wazi na ya karibu zaidi. Pia napenda kutumia simu au ujumbe wa maandishi. Hasaa pale ambapo hatuko karibu au tunahitaji kuwasiliana haraka. Zaidi ya yote napendelea mawasiliano yenye heshima, kusikilizana na uwazi. Kwa sababu hunisaidia kujenga uaminifu, ueleano na mawasiliano mazuri na watu wengine.

Ndiyo, napenda kusikiliza radio, hasa kwa sababu hunipa habari za haraka, burudani na mziki wa kupumzika napenda aina mbali mbali za vipindi kama vile habari, mafunzo au vipindi vya burudani kwani hunisaidia kujua kinacho endelea duniani, kupumzika, na kufurahia wakati wangu wa bure. Radio pia hunifanya ni jisikie mtulivu na mshikamano na jamii, hasa pale nikisikiliza vipindi vinavyo wa shirikisha, watu wa eneo langu.

Ndiyo. Ninaweza kuishi siku moja bila teknolojia. Katika siku hiyo ningejitahidi zaidi katika shughuli za kawaida. Kama kusoma vitabu, kuandika, kufanya mazoezi ya mwili au kuzungumza ana kwa ana na watu walioko karibu nami. Ningetumia muda huu kupomzika akili, kutafakari na kufurahia mazingira ya asili bila usumbufu wa simu au kompyuta.

Ndiyo, nimewahi kufuga mnyama, kufuga mnyama kuna husisha, kumtunza, kumlisha na kumlinda, iwe awe na afia nzuri, kabla ya kuchukua kwa chakula au shughuli nyingine, shughuli hii pia inafundisha uvumulivu, nidhamu na stadi kwa kazi, kwani kila hatua inahitaji makini, kutoka kulea hadi kumtunza mnyama, kwa kifupi, kufuga mnyama ni kazi ya kitamaduni, na familia inahitaji mshikamano, heshma na umakini.

Natumia teknolojia ya sauti kila siku kwa sababu inanisaidia katika mawasiliano burudani na kazi zangu za kila siku. Kwa mfano natumia headphones, zisizo na kelele, kusikiliza mziki au mafunzo bila kuingiwa na kelele za nje. Pia natumia programu ya mawasiliano ya sauti kama simu, whatsapp au zoom, kushirikiana na familia, marafiki au wenzangu kazini. Zaidi ya hayo natumia programu ya kurekodi au kusafisha sauti wakati napaswa kurekodi maelezo, nyimbo au ujumbe muhimu. Kwa kifupi, teknolojia ya sauti inarahisisha mawasiliano, burudani na kazi na kufanya nijisikie mtulivu makini na mwenye ufanisi.

Wakati wa mgogoro na mtu najitahidi kushughulikia hali hiyo kwa utulivu hekima na heshima. Kwanza napumzika kidogo na kuzingatia hisia zangu ile kutochukua maamuzi kwa hasira. Kisha ninajaribu kuelewa upande wa mtu mwingine na kusikiliza sababu au malalamiko yake bila kuingilia kati baada ya hapo napenda kuzungumza kwa uwazi na kwa heshima kueleza hisia zangu kwa maoni yangu bile kumdhuru mtu mwingine. Ikiwa mgogoro ni mkubwa mara nyingi ninatumia kubadilisha mazingira au kuchukua muda kidogo kabla ya kuzungumza tena. Ili kila mmoja apate nafasi ya kutuliza hisia.

Shughuli yangu ya kupendeza ni kusoma vitabu, ninapenda kusoma kwa sababu kinapanuwa ufahamu wangu kinafundisha mambo mapya na kinaleta utulivu wa akili pia napenda kusikiliza mziki au kupiga vyombo vya mziki kwani unifanya nijisikia furaha na kunisaidia kupumzika baada ya shughuli nzito. Shuguli hizi ufanya muda wangu wa bure huwe wamaana na ufanya nishike mtazamo chanya na mshikamano na burudani.

Napenda kula nje ya nyumba, pale panapo kuwa na mazingira tulivu na rafiki wa familia au marafiki. Kwa mfano napenda kula katika bustani au shamba, kwa sababu hewa safi na mandhari ya asili, hufanya chakula kiwe kitamu zaidi. Piq napenda kula katika patio au jiko la nje ya nyumba. Kwa lina nafasi ya kutosha na hisia ya kupumzika baada ya chakula. Wakati mwingine napenda pia kwenda kwa migahawa. Hasa pale ninapokuwa nje, na nataka kuburudika na wengine. Kinachonifanya nipende kula nje ni hali ya utulivu wa mazingira mazuri na nafsi ya kushirikiana na wengine.

Ninalinda faraka yangu mtandaoni kwa kuchukua tahadhri mbali mbali ili tarifa zangu za kibinafsi ziwa salama kwanza natumia menon siri imara natofauti kwa kaunti mbali mbali na ninabadilisha mara kwa mara. Pia sishiriki tarifa nyeti kama namba ya kitambulisho mailezo ya benki au anani kamili mtandaoni zaidi ya hayo na kuanga na mipangilo ya faraka kwenye mtanda ya kijamiu ili kuthibiti ni nani anayaweza kuoana tarifa au machapisho yangu. Ninahakikisha pia natumia mitandao salama ya interneti hasa wifi na naipuka kubofya viungo au kupakua faili kutoka wa vianzo visivyo aminika.

Ili kukamilisha kazi kwa wakati, ninafuata mbinu kadhaa za kupanga na kudhibiti muda wangu vizuri. Kwanza ninaandika oroatha ya kazi, na kuweka kipa umbele kwa yale muhimu zaidi. Ili nijue ni ipi lazima nifanye kwanza, pia ninaweka muda maalum wa kila kazi. Nikiwa makini kutoingiliwa na vizingiti kama simu au mitandao ya kijamii.

Ndiyo, nimewahi kufikiri kwanzisha biashara yangu ya kibinafsi, kwa sababu itanipa fursa ya kujitegemea, kutumia ubunifu wangu na kutimiza malengo binafsi, kuanzisha biashara kutaniruhusu kubuni mawazo mapya, kupanga ratiba yangu mwenyewe na kujifunza kutokana na changamoto na ujasirimali. Ingawa kinaitaji nidhamu na uvumilivu, ninaamini biashara ya kibinafsi, inaweza kuleta maendeleo ya kiuchumi na kuridhisha kibinafsi.

Ninapokea na kutazama barua pepe mara kadhaa kwa siku. Lakini kwa uangalifu ili kuthibiti muda na usumbufu. Kwa kawaida nacheki asubuhi, mchana na jioni ili kuhakikisha hakuna barua muhimu inayokosa kupokelewa. Ninajitahidi kujibu barua muhimu haraka. Lakini si kila barua inahitaji majibu mara moja. Naangalia kwa makini na kufanya kazi nyingine bila kukatishwa na barua nyingine. Kwa kifupi kuangalia barua pepe kwa muda uliopangwa, kuna nisaidia kubaki na taarifa muhimu.

Nasherehekea mafanikio ya timu kwa njia ya heshima mshikamano na burudani. Wakati timu inapofanikisha malengo muhimu, napenda kupongeza kila mshirika na kuonyesha shukrani kwa jitihada zao. Mara nyingine tunafanya sherehe ndogo au hafla ya pamoja kama chakula cha pamoja au burudani ya timu. Ili kila mshirika ajisikie kuthaminiwa, pia napenda kushirikiana mawazo na mbinu bora kutokana na mafanikio.

Ninaboresha mchakato wa kazi kwa kutumia mbinu mbali mbali za kupanga na kuongeza ufanisi. Kwanza ninaorodhesha kazi zote na kuzipanga kwa kipaumbele. Wakikisha zile muhimu zinakamilika kwanza. Pia ninatumia muda kwa busara na kueka muda maalumu wa kila kazi. Na kutoingiliwa na vizingiti kama simu au mitanda kijami. Ninapendelea pia kuangalia maendeleo mara kwa mara. Ili kuona ni hatua gani zimekamilika na ni zipi zinaitaji nguvu zaidi. Wakati mungine napanua jukumu kwa wengine katika timu, ili kazi imalizike kwa ufanisi zaidi. Zaidi ya hayo natumia teknolojia na zana za kazi kama kalenda na zaki digitali au programu za usimamizi kwa kazi kunisaidia kuongeza utaratibu.

Ili kujitunza, nafanya mambo mbalimbali yanayonisaidia, afya ya mwili akili na hisia. Kwanza nakula chakula bora na chenye virutubisho, na pia ninakunywa maji ya kutosha kila siku. Pia nafanya mazoezi ya mwili mara kwa mara, ili kudumisha afya na nguvu za mwili. Kwa upande wa akili na hisia, nachukua muda wa kupumzika, kusikiliza mziki, kusoma, au kufanya shughuli ninazozipenda. Ili kupunguza msongo wa mawazo, ninalala usingizi, wa kutosha na ninajitahidi kupanga muda wangu vizuri. Ili kuepuka uchovu.

Malengo yangu ya muda mrefu kazini ni kujiendeleza kitaaluma, kuongeza ujuzi na kuwa mtalaam bora katika eneo langu la kazi. Ninalenga kufanya kazi kwa bidii na nidhamu ili kupandishwa cheo au kupewa majukumu makubwa zaidi. Jambo litakaloniwezesha kuchangia kwa kiwango kikubwa katika mafanikio ya taasisi pia.

Ninapenda kuandika kwa kompyuta kwa sababu ni haraka na rahisi zaidi. Kuandika kwa kompyua hunisaidia kupanga mawazo vizuri, kurekebisha makosa kwa urahisi na kuhifadhi kazi bila shida. Pia kutumia kompyuta kuna niruhusu kutumia program mbali mbali kama vile word processor, baru pepe na intaneti. Jambo linalo ongeza ufanisi wangu kazini na masomoni.

Wakati ninapohisi wasiwasi, najitahidi kuchukua hatua zinazonisaidia kutuliza akili na mwili. Kwanza napumua kwa kina polepole. Jambo linalonisaidia kupunguza msongo wa mawazo. Pia nachukua muda kupumzika, kusikiliza muziki au kutembea kidogo ili kubadilisha mawazo. Ninapendelea pia kuzungumza na mtu ninayemwamini, kama rafiki au mwanafamilia. Kwa sababu kushiriki mawazo hunisaidia kusikia nafuu. Zaidi ya hayo, kupanga mambo ninayopaswa kufanya hunisaidia kupunguza hofu inayotokana na kutojua pa kuanzia.

Chakula ninacho kipenda zaidi ni samaki, hasa pale kikipikwa na ladha nzuri na viungo vya asili, samaki hunipa virutubisho muhimu, afya ya mwili na ladha tamu. Pia napenda kuonja aina tofauti za samaki, kama vile samaki wa baharini au wa maji safi, kwa sababu kila aina ya ladha na muundo wake wa kipekee. Kwa ujumla, chakula hiki hunifanya, chakula changu kiwe kitamu, chenye afya, na kinaleta furaha pale ninapo kikula.

Napenda kusharekea siku wa kuzali wakangu kwa njia abayo inachanganya furaha, familia, marafiki na mapumziko ya kibinafsi. Kawida napenda kusharekea nyumbani pamoja na familia na marafiki wa karibu. Kwani ni wakati mzuri wa kushirikiana, kucheka na kusharekea pamoja. Mara nyingine napenda pia kuchukua muda pekee yangu, kufikiria mafanikio yangu na kueka malengo mapya. Kusharekea niliko kupenda zaidi kuliko pale tulipu kwa nachakula kizuri kakitamu. Na vinywaji vya kupendeza huko tulishirikia na mchezo na vecheko. Kwa kaida napenda chakula cha ladha na keki nayoipenda kama chokoleti na vanila. Kwani hunifanya nijisikie furaha zaidi siku ya kuzaliwa ijayo ningependa kupokea zawadi yenye maana. Labda kitabu, kifachaa kujifunza au kitu cha kujiburudisha ambacho kita nisaidia kujifunza kujijenga au kufraia mda wangu.

Napenda kufuata mfululizo wa televisheni unawunipa burudani, elimu au motisha. Kwa mfano napenda mfululizo wa habari kwa sababu unisaidia kubaki na tarifa muhimu za kila siku. Pia napenda kufuata mfululizo wa kisa za maisha mchezo au burudani kwa ni unipa furaha na kutulia baada ya siku ndefu. Zaidia haya wakati mngine napenda kuangalia programu za kielimu au za kuchochea ubunifu ambazo unifundisha mbinu mpia na kuniacha na mawazo mapia.

Tabia zinazochukiza, ni zile zinazoharibu ushirikiano, heshima na amani. Kwa mfano binafsi mkubwa wa watu, wanaojali maslahi yao tu, bila kuzingatia wengine, hunichukiza sana. Pia kudharauliwa, kudanganywa au kuzingatia nidhamu katika kazi au majukumu, kunasababisha chuki hizo na msongo wa mawazo. Zaidi ya hayo, hasira zisizo na sababu na kukasirika haraka, huchangia mizozo isio na haja. Kwa kifupi tabia hizi zinapunguza mshikamano kuvuruga mawasiliano na kusababisha huzuni.

Ninapenda sana msimu wa kiangazi kwa sababu huwa na hali ya jua nzuri. Siku ndefu na fursa ya kufanya shughuli za nje. Msimu hunipa nafasi ya kutembea kupumzika na kushirikiana na familia au marafiki. Pia ninapata joto kidogo la kiangazi. Linolonifanya nijisikie raha na nguvu zaidi. Tofauti na baridi kali au mvua nyingi. Zaidi ya hayo, kiangazi pia ni wakati mzuri wa kupumzika. Kutoka kwa kazi au masomo na kufurahia burudani mbali mbali. Kama kupanda milima, kuenda pwani au kucheza michezo ya nje.

Ninapenda paka na mbwa lakini kila mmoja anamvutio wake. Paka hunivutia kwa sababu ni wachezaji wenye hila na wapenda kujitunza wenyewe. Jambo linalofanya uwepo wao kwa nyumbani kuwa wa utulivu. Mbwa upande mwingine hunivutia kwa uzi wa uaminifu, urafiki na ulinzi. Kwani wanapenda kushirikiana na wamiliki wao na huleta furaha tele. Kwa kifupi inapenda paka kwa tabia zao za upole na kucheza na mbwa kwa uaminifu na mshikamano wao wa karibu.

Kinacho nifurahisha sana, nipale ninapo kwa na familia na marafiki, nikishirikiana nao au nikikamilisha jambo nililokuwa nafanya kwa bidii. Furaha pia huja, ninapo fanya, shughuli ninazozipenda, kama kusoma kitabu kizuri, kusikiliza muziki, au kuangalia filamu ninayoipenda. Zaidi ya hayo kupata mafanikio madogo au makubwa, kama kukamilisha kazi kwa wakati au kufanikisha jambo muhimu, huniletea furaha kubwa.

Sera muhimu katika kampuni ni pale kampuni inapoonyesha uwajibikaji, uwazi na uadilifu katika shughuli zake. Kampuni yenye sera nzuri, hufanya kila jambo kwa mpangilio, inajali wafanyikazi wake, inatoa bidhaa au huduma bora, na inashirikiana vizuri na wateja na wadau. Zaidi ya hayo, sera hiyo inaashiria madili dhabiti, nidhamu na utayari wa kufanikisha malengo kwa tija.

Ili kudumisha afya nzuri, ninachukua hatua kadhaa za kila siku. Zinazo hakikisha mwili na akili yangu, viko katika hali nzuri, kwanza, na kukula chakula bora chenye lishe. Ninajumuisha matunda, mboga, protini na maji ya kutosha, pili nafanya mazoezi madogo au ya wastani. Kama kutembea, kukimbia kidogo na mazoezi ya viungo ili kuimarisha mwili, zaidi ya hayo, ninalala vya kutosha kila siku. Kwani usingizi mzuri huhakikisha mwili unapata pumziko na nguvu. Pia najitunza kisaikolojia kwa kupumzika, kusikiliza mziki, au kufanya shughuli za burudani.

Napenda kusherehekea kwa njia ya furaha mushikamano na utulivi. Kawida napenda kushirikia na na familia na marafiki wa karibu. Tukila chakula kizuri, kucheka, na kufurahia muda wa pamoja. Wakati mingine napenda pia kuchukua muda pekee yangu, kufikiria mafanikio kuweka malengo mapya au kupumzika baada ya shughuli nyingi. Zaidi ya hayo, sherehe zangu hupangwa ili kuchanganya burudani mapenzi. Na zawadi zenye maana, jambo linalo, ongeza furaha na kumbukumbu nzuri.

Kuna ujuzi kadhaa ninayo hitaji kuimarisha, ili kuboresha tija na maisha yangu ya kila siku. Kwanza ningependa kuimarisha usimamizi wa muda ili niweze kupanga kazi zangu kwa ufanisi zaidi na kuepuka msongo wa mawazo pili uwezo wa mawasiliano. Ni ujuzi muhimu zaidi, hususan kuelekeza mawazo kwa uwazi na kushirikiana vizuri na wengine. Zaidi ya hayo, ufahamu wa teknolojia mpya ni muhimu sana kutumia zaidi ya dijiti zinazo saidia kazi na kujifunza mambo mapya. Pia ningependa kuimarisha ufahamu wa usimamizi wa fedha na ushirikiano wa timu ili kuongeza tija na ubora wa kazi.

Ndiyo kutoa sadaka au michango ni jambo muhimu sana kutoa sadaka hunisaidia kuwasaidia wanaohitaji kuimarisha mshikamano wa jamii na kuonyesha utu na huruma michango inaweza kuwa ya aina mbalimbali kama fedha chakula nguo muda au ujuzi kulingana na uwezo wa mtu zaidi ya kusaidia wengine kutoa sadaka huletea mtu amani furaha na baraka na huchangia kujenga jamii yenye upendo na mshikamano.

Ndiyo, nimewahi kujifunza kupiga gitaa. Nilianza kwa kujifunza kodi za muziki, ingawa mwanzo ilikuwa ngumu kidogo na vidole vilikuwa vinauma. Kadri nilivyoendelea kufanya mazoezi, nikaanza kuzoea na kufurahia zaidi. Kupiga gitaa hunipa furaha, utulivu na nafasi ya kujieleza kupitia muziki, hasa ninapocheza nyimbo ninazozipenda.

Mziki ni nao usikiliza mara nyingi ni mchanganyika wa aina mbali mbali. Kulingana na hali ya moyo na mda mara nyingi napenda bongo flavour kwa sababu una ujumbe unao eleweka kirahisi na unaendana na maisha ya kila siku. Pia nasikiliza reggae. Hasa kwa sababu hunipa utulivu na ujumbe wa amani na matumaini. Wakati mwingine nikihitaji umakini au utulivu zaidi nasikiliza mziki wa taratibu ambao unisaidia kufikiria na kupumzika.

Ndiyo, napenda kuenda kutembea mstuni, kutembea mistuni unipa utulivu wa akili, hewa safi, na nafasi ya kuungana na mazingira asili. Napenda kusikiliza sauti za ndege, kuona miti na mimea, na kujitenga kidogo na kelele za kila siku. Pia kutembea mistuni, unisaidia kupunguza msongo wa mawazo, na kuboresha afya ya mwili. Kwa kifupi, ni shuguli inayofuraisha kwa sababu, uniletea amani, nguvu mpya, na furaha ya asili.

Napenda kuzungumza kuhusu siasa kwa njia ya kielimu na yenye heshma hasa pale lengo linapokuwa kuelewa sera historia na athari zake kwa jamii. Ninathamini majadiliano yanayo jengwa juu ya taarifa sahihi kusikilizana na kuheshimu mitazamo tofauti. Hata hivyo sipendi mijadala ya siasa inayo chochea migawanyiko matusi au pendeleo usio na msingi. Kwa kifupi nafrahia mazungumzo ya siasa yanayolenga elimu ufahamu na suluhu.

Ndiyo napenda kupika. Kupika hunipa furaha na nafasi ya ubunifu, hasa ni napo jaribu mapishi mapya au kuboresha yale nilio zoea, napenda kupika vyakula rahisi lakini venye ladha nzuri na kufurahiya kuona wengine wakifurahiya chakula nilicho pika zaidi ya hayo, kupika hunisaidia kupumzika na kujali afya kwa sababu ninaweza kuchagua viungo bora na njia salama ya upishi. Kwa kifupi kupika ni shughuli ninayo penda kwa sababu hunipa utulivu, ubunifu na furaha.

Ndiyo, napenda kuangalia nyota. Kuangalia nyota hunipa utulivu wa akili na hisia ya mshangao. Kwa sababu hunikumbusha ukubwa wa ulimwengu na uzuri wa asili. Napenda kufanya hivyo wakati wa usiku utulivu. Mbali na kelele na mwanga mwingi. Nikiwa peke yangu au na watu wa karibu. Kulingana, nyota pia hunifanya kutafakari maisha, malengo na ndoto. Na hunipa matumaini na amani ya ndani.

Ndiyo, ninahifadhi vitu vya thamani kwangu, hasa vile venye maana ya kihisia. Hivi ni vinaweza kuwa kama picha za familia zawadi kutoka kwa mtu wa karibu, au kitu kinachonikumbusha mafanikio au watu wa muhimu maishani. Vitu hivyo, hunikumbusha kumbukumbu nzuri, upendo na safari niliyopitia. Pia nahakikisha vinahifadhiwa mahali salama. Naa, uangalifu. Kwa sababu thamani yake si pesa tu bali hisia ya maana. Kwa kifupi kuhifadhi kitu cha thamani hunipa furaha kumbukumbu njema na hisia ya shukrani.

Ndio, napenda kusoma gazeti. Kusoma gazeti kuna nisaidia kubaki na taarifa za ndani na nje, habari za siasa, uchumi, burudani na michezo. Pia kunanisaidia kupanua ufahamu na kuelewa matokeo yanayoendelea katika jamii na dunia kwa ujumla. Kawaida napendelea kusoma gazeti asubuhi, kabla ya kuanza shughuli za siku, ili niwe na mtazamo mzuri na taarifa sahihi za kila kitu. Kwa kifupi, kusoma gazeti ni njia nzuri ya kupata habari, kujifunza na kuendeleza akili.

Ninaposhambulia tatizo kazini ninalilenga moja kwa moja na kwa mpangilio ili kupata suluhu haraka na kwa ufanisi. Kwanza ninaelewa tatizo kikamilifu kujua chanzo chake na athari zake. Baada ya hapo ninafikiria mbinu zote zinazowezekana na kuchagua ile inayofaa zaidi kulingana na rasilimali na muda uliopo. Zaidi ninaweka hatua za utakelezaji kwa mpangilio. Nikiwa tayari kurekebisha pale inapohitajika. Mara nyingi pia ninashiriki wenzangu wa timu. Iili kupata mawazo mapya na kuhakikisha kila mtu anashiriki suluhu. Kwa kifupi, ninaposhambulia tatizo kazini. Nathamini kupanga, kushirikiana na kutekeleza suluhu kwa uangalifu.

Ninaweka data yangu mahali salama na pa kuthibitiwa. Ili kuhakikisha inapatikana wakati ninapohitaji na pia kulindwa. Hii inaweza kuwa kwenye kompuyta au kifaa chenye usalama ambapo ninatumia nywila au uthibitisho wa ukibinafsi. Pia baadhi ya data huifadhiwa kwenye hifadhi data au folder maalumu. Ili uwe rahisi kuipata na kuthibiti taarifa nzuri. Kwa wakati mwingine, ninatumia uhifadhi salama wa wingu, ukizingatia taratibu za faragha na usalama. Kwa kifupi, data yangu huhifadhiwa kwan njia inayohakikisha usalama, faragha, na uraisi wakufikia taarifa bila hata.

Nina penda kuandika na kuongea kila moja kwa faida zake. Kuandika kuna nisaidia kueleza mawazo kwa utulivu. Kupanga fikra na kuunda maudhui ya kudumu. Kupitia maandishi unaweza pia kushiriki habari, hisia au ujuzi wa sahihi. Kuhusu kuongea, kuna toa ushirikiano wa moja kwa moja. Mazungumzo ya haraka na nafasi ya kueleza hisia kwa sauti na mtazamo. Kuongea pia husaidia kujenga uhusiano, kushirikiana na kupata mrejesho wapapo hapo.

Napenda kuangalia video mitandaoni kwenye majukua mbalimbali. Kulingana na aina ya video ni nayopenda. Kawaida napenda YouTube kwa video za burudani, elimu, mziki na mafunzo ya kila aina. Pia napenda mitandao ya kijami kama TikTok na Instagram. Hasa video fupi za burudani, mitindo na mafunzo madogo ya kila siku.

Ndiyo. Napenda kukimbia. Kukimbia hunipa nafasi ya kufanya mazoezi. Kuboresha afya ya mwa na misuli. Na kutoa nguvu za mwili. Pia ni njia nzuri ya kupumzisha akili. Kupunguza msongo wa mawazo na kujisikia huru. Napenda kukimbia asubui au jioni. Wakati hali ya hewa ni nzuri na mara nyingi nikiwa peke yangu au na rafiki. Kwa kifupi, kukimbia ni shuguli nayoipenda kwa sababu unisaidia kiafya na kiakili. Na hunipa furaha ya kipekee.

Ndio, napenda kofia. Kofia si tu kwamba hunilinda juu ya baridi. Bali pia ni sehemu ya mtindo na kuonyesha hisia ya kibinafsi. Napenda aina tofauti za kofia. Kama kofia za michezo, za mitindo au za kazi. Kulingana na mahali nilipo, na shughuli ninayofanya. Zaidi ya hayo, kofia pia hunisaidia kujitambua na kuongeza heshma au mwonekano mzuri. Hasa pale nikiwa nje au kwenye hafla maalum. Kwa kifupi napenda kofia kwa sababu ni ya manufaa ya kiafya na pia ni mtindo unaofurahisha.

Ndiyo, napenda kuogelea, kuogelea kunanipafuraha, utulivu, na hisia ya uhuru. Huko pia, ikinisaidia kudumisha afya ya mwili na misuli. Napenda kuogelea kwenye bwawa la kuogelea, pwani, au mto tutulivu, kulingana na nafasi na usalama. Zaidi ya hayo, kuogelea pia ni njia nzuri ya kupumzika, kufurahia maji na kufanya mazoezi kwa urahisi. Pia nahitaji vifaa vyingi. Kwa kifupi, kuogelea ni shuguli, ninaeipenda kwa sababu uniletea furaha afya na amani ya ndani.

Napenda wanyama wa kufuga hasa wale wa familia yangu au shamba. Kwa sababu wana tabia ya kupendeza na wanafurahisha. Wanyama hao wanajivuna. Wanafuatilia na mara nyingi wanachekesha kwa tabia zao. Na kucheza au kuzunguka shambani. Kwa mfano kuku wanaweza kuporomoka sauti tofauti. Kuruka kidogo au kufuata mtu. Anapokua anashugulika na kazi zake. Jambo la ambalo. Linaongeza furaha. Wanyama wa kufugwa wanaonekana wanye afya. Wakiwa na manyoya safi. Au ngozi yenye rangi nzuri na wanaendana vizuri na mazingira ya shamba zaidi ya hayo. Wanafaa kula na kufuga kwa sababu wanatoa nyama safi yenye ladha nzuri na ni rafiki wa familia.

Timu ninae kufuata zaidi ni Barcelona napenda kufuatilia mchezo yao kwa sababu wanamipangilio mzuri, wachezaji wenye ustadi na washindani wa heshma. Kufuatilia Barcelona kunanipafura msisimuko na nafasi ya kujifunza mbinu za mchezo wa soka. Zaidi ya hapo mara nyingine hufuata pia Manchester United au Real Madrid kulingana na mshindano anaepatikana.

Somo la sayanzi ninalo lipenda zaidi ni biolojia. Kwa sababu lina nifundisha jis viumbe hai vinavyo fanya kazi, muondo wa mwili wa binadamu na wanyama na jinsi mazingira yanavyo athiriwa na maisha. Napenda pia kuona mifumo ya asili na usiano wa viumbe hai. Jambo linalo ongeza ufahamu wangu kuhusu maisha ya kila siku. Zaidi ya biolojia napenda pia kemia. Kwa sababu unifundisha mchanganyiko wa vitu, jisi kemikali zinavyo fanya kazi na matumizi yake katika maisha ya kila siku. Kwa kifupi, somo la sayanzi linanifuraisha kwa sababu linanipa ujuzi, ufahamu wa mazingira na mwanga jua dunia tunayoishi.

Ndiyo, nimewai kusafiri kwa ndege. Kusafiri kwa ndege kunanipa nafasi ya kufika haraka katika maeneo mbali na nyumbani. Huko pia kunanisaidia kuwa na mandhari ya kipekee kutoka angani. Mara nyingi kusafiri kwa ndege pia huchangia fursa ya safari, burudani na uzoefu mpya. Hasa pale unapo tembelea mji au nchi tofauti. Kwa kifupi kusafiri kwa ndege njia ya haraka yenye msisimuko na yenye fursa ya kupata uzoefo mpya.

Timu yangu ya mpira ninayoipenda zaidi ni Barcelona. Nilianza kuipenda timu hii tangu nilipoanza kufuatilia soka kwa makini hasa kwa sababu ya mtindo wa kucheza. Wa kupitisha pasi nyingi nidhamu ya timu na vipaji vya wachezaji wao. Barcelona imekua ikipeleka soka la kuvutia ambapo hunifanya nifurahia kila mechi. Ninakumbuka michezo mingi ya kushangaza ya timu yangu hasa mechi kubwa dhidi ya Real Madrid. Ambazo huwa na msisimko mkubwa. Mojawapo ya mchezo nilioipenda sana ni ile ambapo Barcelona ilifanya marejeo ya ajabu na kushinda licha ya kuonekana wameshindwa mapema mchezaji niliompenda zaidi katika timu hiyo ni Lionel Messi Kwa sababu ni ya ufundi wake utulivo akiwa na mpira na uzoea kubadilisha matokeo ya mchezo peke yake. Timu yangu inaposhinda najihisi furaha na msisimko mkubwa lakini naposhinda najihisi uzone kidogo ingawa najikumbusha kuwa kushinda ni sehemu ya mchezo na hunipa timu nafasi ya kujifunza na kuboresha kwa ujumla kuipenda timu yangu unipa burudani. Mshikamano na mashabiki wengine na fura ya kweli ya soka.

Mimi ni mtu wa kuamka mapema. Napenda asubui kwa sababu kuna utulivu hewa safi na akili iko tayari kufanya kazi. Kuamka mapema hunisaidia kupanga siku yangu vizuri na kufanya mambo muhimu kabla shughuli za siku zijianza. Ingawa usiku pia una utulivu wake. Napendelea kulala mapema na kuamka mapema. Kwa sababu inanifanya nijisikie mchangamfu, mwenye nguvu na mwenye mpangilio mzuri wa maisha.

Ninatumia simu yangu kama chombo cha mawasiliano kazi na kujifunza. Kila siku naweza kutumia kwa wastani au kwa saa mbili hadi nne kutegemea shughuli nilizo nazo. Maranyingi utumia kupiga na kupokea simu. Kutuma ujumbe kusoma habari na kujifunza mambo mapya mtandaoni. Programu ninazo tumia zaidi ni whatsapp kwa mawasiliano ni youtube kwa elimu na burudani na google kwa kutafuta taarifa nakumbuka simu yangu ya kwanza ilikuwa rahisi sana. Ilitumika zaidi kupiga simu na kutuma SMS. Hata hivyo ilinisaidia sana kwa sababu ilinirahisishia kuwasiliana na familia na marafiki. Hasa ni kiwa mbali nao kadri muda ulivyo pita. Simu imekuwa sehemu muhimu ya maisha yangu kwa sababu imenisaidia katika kazi masomo na kupata habari za haraka. Hata hivyo na amini ni muhimu pia kujua muda waku zima simu. Kwangu muda mzuri wakuzima simu ni wakati wakulala, wakati wakula na familia na wakati wakupumzisha akili. Hii hunisaidia kupata usingizi mzuri huimarisha mahusiano na kupunguza utengemezi wa simu. Kwa kifupi simu ni muhimu lakini kutumia kwa kiasi ni jambo busara.

Kwa kawaida, sipendi kuenda hospitali mara nyingi. Ikiwa niko na afya njema naweza kuenda mara moja au mbili kwa mwaka. Hasa kwa ukaguzi wa kawaida au kama kuna jambo dogo la kufanya. Ninaamini kinga ni bora kuliko tiba. Hivo hujitahidi kula vizuri, kufanya mazoezi na kupumzika ili kupunguza sababu za kuenda hospitali mara kwa mara. Lakini inapo bidi, hasa ugonjwa wa dharura kuenda hospitali ni muhimu na si jambo la kupuuza.

Filamu ninayo ipenda zaidi ni The Passage of Happiness, ambayo ni drama yenye msisimuko mkubwa. Napenda filamu hii kwa sababu inafundisha uthabiti matumaini na umuhimu wa kutokata tamaa hata wakati maisha yanapukua magumu. Inanipa hisia na motisha ya kufanya nidhamani familia juhudi za kila siku. Na kumbuka mara ya kwanza nilipo iona nilikuwa na marafiki wangu wali niambia ni lazima nione. Kwa kweli ili nivutia sana kutokana na hadithi ya kweli ya uigizaji mzuri wa Willie Smith. Nimaipenda sana kwamba napenda kuiona tena mara kwa mara, hasa palime ninapo hitaji motisha au kukumbuka kuwa juhudi haziendibure.

Kwa kawaida, mimi ni mtu wa kuwai, yani napenda kufika mapema au kwa wakati uliopangwa. Napenda kuwa tayari kabla shuguli ianze, na kwa sababu inanisaidia kuwa mtulivu, kujiandaa vizuri na kuepuka presha. Hata hivyo naelewa kwamba mara nyingine. Hali na usafiri unaweza kusababisha kuchelewa kidogo, lakini napendelea kila mara kujaribu kufika kwa wakati. Kwa kifupi kuwa mtu wa kuwahi kunanisaidia mpangilio mzuri na tija.

Kazi ya nyumba ni nayo ichukia zaidi ni kusafisha na kupakua chakula. Kila siku bila mpangilio hii ni kwa sababu inachukua muda mwingi inakosa kufurahisha na mara nyingi ni ngumu sana ikiwa nyumba ni kubwa au kuna uchafu mwingi. Pia kazi kama kuchukua taka au kusafisha vioo kila mara bila msaada inaweza kuwa chungu kwa sababu inahitaji juhudi kubwa na mara nyingi uchukiza kutokana na harufu au uchafu.

Michezo ninayopenda kutazama ni hasa soko na basketbol. Napenda soko kwa sababu inatoa msisimuko mkubwa ushindani wa hali ya juu na inakuza mshikamano wa timu. Napenda pia basketbol kwa sababu ni haraka ina mbinu za kipekee na kila dakika huleta mshikamano umpia. Nakumbuka mchezo wa kushangaza wa soka. Niliotazama ambapo timu yangu ilifanya marejeo makubwa na kushinda mechi iliyoonekana kuisha mapema. Hii ilinifanya nishangile sana na kuhisi furaha ya ajabu. Napenda kutazama michezo kwenye chumba changu au mara nyingi nikiwa na marafiki au familia. Ili furaha iwe kubwa zaidi wakati ninapo endela kutazama michezo ni usiku au mshoni mwawiki wakati niko huru na ninaweza kushugulikia bila haraka.

Ninatumia kompyuta kwa sababu inarahisisha maisha yangu katika kazi, masomo na burudani. Kwa kazi na masomo, huniwezesha kuandika ripoti, kutafuta taarifa mitandaoni na kupanga mawasiliano. Kwa burudani ninatumia kompyuta kutazama video, ksikiliza muziki na kucheza michezo midogo. Zaidi ya hapo, kompyuta huniwezesha kuwasiliana na marafiki, familia au wezangu kwa barua pepe au mitandao ya kijami.

Ninapenda kusimamia zaidi kuliko kusimamiwa. Kusimamia kunanipa nafasi ya kupanga, kuongoza na kuhakikisha kila kitu kinaenda sawa. Hii pia hunifunza uwajibikaji, maamuzi sahihi na jinsi ya kushirikiana na wengine ili kufanikisha kazi. Hata hivyo, wakati mwingine kusimamiwa pia ni muhimu. Hasa pale unapotaka kujua maelezo sahihi au kujifunza kutoka kwa mtu mwenye uzoefu zaidi. Kwa kifupi, napendelea kusimamia kwa sababu kunanipa uhuru na nafasi ya kufanya mambo kwa mpangilio na ufanisi.

Ninaposhughulikia wateja, ninalenga kuwahudumia kwa heshima, kwa ufasaha na kwa utulivu. Kwanza nawasikiliza kwa makini ili kuelewa mahitaji yao nahakisha natoa suluhu au taarifa kwa uwazi. Mara nyingine napima mazingatio mbalimbali kabla ya kutoa maamuzi. Kuhakikisha wateja wanaridhika. Pia napenda kushirikiana nao kwa adabu na heshima nikizingatia kwamba kila mteja ni tofauti na ana matarajio yake. Kwa kifupi, kushughulikia wateja kunahitaji ufahamu, uvumilivu na huduma bora ili kuunda uhusiano mzuri na wa kudumu.

Ndio, ninapenda kupigia picha. Kupiga picha hunivutia kwa sababu huhifadhi kumbukumbu za muda muhimu na kunisaidia kuona uzuri wa vitu vidogo vinavyonizunguka. Napenda zaidi kupiga picha za mandhari ya asili, watu wakiwa na hisia za kweli na matukio maalum. Kupiga picha hunifanya nijisikie mtulivu na mwenye ubunifu na ni njia nzuri ya kujieleza na kushirikiana bila maneno mengi.

Ndiyo, ninafuata matokeo ya kimataifa, hasa katika michezo, siasa na uchumi. Kufuatilia matokeo haya, kunanisaidia kubaki na tarifa za dunia, kuelewa mwelekeo wa siasa, na kujua kilicho tokea katika nchi nyingene. Mara nyingi, ninapata matokeo haya mitandaoni, kupitia tovuti za habari, televisheni, au mitandao ya kijami, ili niwe na ufahamu wa haraka na sahihi. Kwa kifupi, kufuatilia matokeo ya kimataifa, kunanipa ufahamu, habari mpya na uwezo wa kufanya maamuzi sahihi kulingana na tarifa za dunia.

Kujikinga na jua akali, kwanza naivaa kofia, ili kulinda kichwa na uso, pili natumia mafuta ya kinga ya jua, inayofaa, hasa kwenye sehemu zinazo chomwa haraka kama uso, mikono na shingo, zaidi ya hapo, napenda kuchukua kivuli au kuingia ndani ya majengo, wakati jua linakuwa kali zaidi, pia kuvaa mavazi mepesi, ya rangi nyepesi, na yenye mikono mirefu pia husaidia kulinda mwili.

Ndiyo napenda kuendesha baiskeli. Kuendesha baisikeli, unifanya nijisike mchanga mufu na huru. Na ninjia nzuri ya mazoezi ya mwili na kupunguza msongo wa mawazo. Napenda zaidi kuwendesha baisikeli ya subuhi au jioni. Wakati hali ya hewa ni tulivu na baridi kidogo. Pia kuendesha baisikeli, unisaidia kufurai ya mazingira. Kuokoa muda na garama za usafiri na kubaki na afya njema.

Mara nyingi ni nafanya ukaguzi na usafishaji wa vifaa vyangu mara kwa mara. Kawaida angalau mara moja kwa wiki. Hii ni muhimu ili kuhakikeisha vifaa vyako. Vyakazi ni vizuri. Havina uchafu unaoweza kuharibu programu au sehemu ya ndani na vinaendelea kudumu kwa muda mrefu. Kwa vifaa kama kompyuta, simu au kamera napenda pia kusafisha screen, keyboard na sehemu zinazo shikiliwa mara kwa mara. Kwa kifupi, kufanya ukaguzi na usafishaji wa mara kwa mara, kuna nisaidia kudumisha utendaji salama na maisha marefu ya vifaa vyangu.

Ndiyo, ninapenda hadithi za ajabu kwa sababu hunileta kwenye ulimwengu wa kufikiri, msisimuko na burudani, hadithi za ajabu mara nyingi zina viumbe wa ajabu, matikio yasiyo ya kawaida, au mashujaa wenye nguvu za kipekee, jambo linaloongeza shauku ya kusoma na kusikiliza, zaidi ya hapo hadithi za ajabu pia unifundisha maadili uvumilivu na mbinu za kitatua changamoto kwa njia za kipekee.

Ninapenda mazingira ya kazi ambayo ni ya mpangilio mzuri, yenye utulivu na yenye mshikamano katikati ya wafanyikazi. Nafurahia pale ambapo kila mtu anaheshimiana, mawazo yanashirikishwa kwa uwazi na kuna usaidizi kati ya wenzako. Zaidi ya hapo, napenda mazingira yenye vifaa vya kutosha mwanga mzuri hewa safi na nafasi ya kujifunza mambo mapya. Hali kama hii hunifanya niwe na tija, furaha kazini na hisia ya kufanya kazi kwa ubunifu.

Kushambulia mabadiliko kazini najitahidi yakabili kwa utaratibu na mtazamo chanya kwanza najianda kwa kuelewa malengo ya mabadiliko na jinsi yanavyo husu kazi zangu alafu na shirikiana na wenzangu kutoa mawazo na kufanikisha mabadiliko ya kusaidia kutatua changamoto zinajitokeza, zaidi ya hapo napenda kutumia fursa ya mabadiliko kujifunza mbinu mpya teknolojia mpya au kuongeza ufanisi kazini.

Ndio, ninapenda maua kwa sababu yanapendeza machoni. Hukua na harufu nzuri na hutoa hisia za amani na furaha. Pia maua mara nyingi huwakilisha hisia za upendo, shukrani na uzuri wa asili. Jambo linalo ongoza hamu ya kuyaona na kuyaweka karibu. Zaidi ya hayo, napenda kuyaweka maua nyumbani au katika bustani kwa sababu huongeza mwanga rangi na uhai katika mazingira.

Ili kuongeza uzalishaji wangu, napenda kutumia mbinu mbali mbali na kupanga mda, kuzingatia kipa umbele na kuzingatia afya yangu, kwanza napanga kazi zangu kama mpangiliowa kipa umbele, kufanya mambo muhimu kwanza na kuepuka kupoteza mda. Pili napumzika mara kwa mara ili kuondoa uchovu wa akili, kwani kufanya kazi bila mapumziko, upunguza tija, pia kutumia teknolojia na zana za kidijiti, kuraisisha kazi, kuokoa mda na kuongeza ufanisi.

Ninapenda kufanya shughuli mbalimbali na rafiki zangu ambazo zinaboresha uhusiano na burudani. Napenda kutembea pamoja na kuenda kwenye manthari ya asili kama bustani au pwani. Ili kufurahia hewa safi na mazungumzo tulivu pia napenda kutazama michezo au filamu pamoja. Jambo linaloongeza furaha na mshikamano mara nyingine tunacheza michezo ya pamoja au kufanya mazoezi kidogo ambayo huimarisha mshikamano na afya.

Mimi naanza kazi kwa kupanga ratiba ya siku na kuangalia kazi zenye kipaumbele. Kwanza ninaangalia majukumu muhimu zaidi ambayo yanahitaji kufanywa mara moja ili kuhakikisha mambo muhimu hayapiti bila kufanywa. Baada ya hapo ninaanda zana, nyaraka au programu zinazohitajika ili kazi zisichukue muda mfupi na ziwe na ufanisi. Mara nyingine napenda kuangalia maelezo ya awali au barua pepe ili kuona kama kuna kitu kinachohtajika. Kabla ya kuanza kazi.

Chakula ninacho kipenda zaidi, ni nyama ya kukaangwa na wali wa nazi. Napenda chakula hiki kwa sababu kina latha tamu, kina tupa nguvu na huchangia furaha ya kula. Pia harufu yake hufanya mtu ahisi hamu ya kula mara moja. Zaidi ya hapo, napenda pia kujaribu vyakula vipya mara kwa mara. Lakini mara zote, chakula cha kitamaduni, kama hiki, kina baki kuwa kipekee zaidi. Kwa kifupi, chakula kinacho pendeza zaidi, ni kile kinacho nipa furaha, lishe na latha nzuri.

Tabia ninayo ipenda kwa wengine ni heshma, uvumilivu na msaada. Napenda pale ambapo watu wanasikiliza wengine, wanashirikiana na utowa msaada bila kutegemea kitu. Zaidi ya hapo, napenda pia watu wenye uaminifu, uema na furaha ya kushirikiana. Tabia hizi ufanya mausiano ya kijamii kuwa mazuri, furaha kuongezeka na mshikamano kati ya watu kudumu.

Ndiyo napenda mvua napenda mvua kwa sababu hunipa hisia ya utulivu na amani na pia hunifanya nifurahie kuangalia au kusikiliza sauti yake zaidi ya hapo. Mvua hufanya mazingira kuwa safi na yenye baridi kidogo jambo linalofanya uzuri wa kutembea au kukaa nyumbani. Kwa kifupi napenda mvua kwa sababu inaburudisha inatuliza akili na kuleta uhai katika mazingira.

Ndiyo, ninapenda kusoma maoni kwenye mitandao, hii ni kwa sababu, hunitoa mtazamo tofauti na watu, mawazo mapya na mara nyingi kupanua kuelewa kwangu kwa mambo mbalimbali, zaidi ya hapo, kusoma maoni kwenye mitandao, hunisaidia kujua kile watu wengi wanacho fikiria kupata ushauri au kuelewa mtazamo tofauti, hata hivyo, napendelea kuchambua maoni kwa makini ili kuepuka taraifa zisizo sahihi.

Kinywaji baridi ninachokipenda zaidi ni juisi ya matunda hasa machungwa au zabibu. Napenda kwa sababu kina ladha tamu. Hunipa nguvo na huchangia kunywa maji mwilini. Zaidi ya hapo napenda pia vinywaji baridi vya asili kama smoothie au maji yenye matunda. Kwa sababu vinanifanya nijisikie fresh na furaha hasa wakati wa joto.

Kumbu kumbu ni nazo zipenda zaidi kutoka utotoni ni kusafiri na familia yangu kuenda sherehe au kwenye likizo ndogo na kumbuka mara nyingi tulipokuwa tunatembea kwa gari kuelekea mtaa na kupumzika au bustani ya michezo mara nyingi wazazi wangu na nduguzangu walikuwepo na mara nyingine marafiki wakaribu pia walishiriki furaha hiyo. Kitu kinachofanya kumbukumbi hizi kuwa maalum ni hisia za mshikamano, furaha ya pamoja na msisimko wa wa kuwa na mahali mapya. Na kumbuka jinsi tulivyo cheka, kucheza michezo na kushiriki chakula cha pamoja. Nikikumbuka hayo, unahisi furaha, mshikamano wa familia na utulivu wa ndani. Kama kuna nguvu ndogo ya amani na raha, ikizunguka moyoni mwangu. Kwa kifupi, kumbu kumbu za ututoni ambazo zinahusiana na safari, sherehe na wakati mzuri wa familia na marafiki. Zinanifanya ni furahie, ni kumbuke upendo na kukumbuka furaha ya maisha ya awali.

Ndiyo ninava saa napenda kuva saa kwa sababu zinanifanya nijisikie mpangilio. Uchangia mtindo wangu, na pia kunisaidia kufuatilia mda kwa uraizi. Zaidi ya hapo, napenda saa ambazo zina mda, muundo mzuri, rangi mzuri, na zinafaa kwa shuguli za kila siku. Kwa kifupi, kuvaa saa kuna nisaidia kuhifadhi mda, kuongeza mtindo na kufanya kazi kwa utaratibu.

Ninapata habari za mitandaoni kutoka kwenye vyanzo mbali mbali mitandaoni. Hasa vile vinavyo uhakiki na kutoa taarifa sahihi. Kwa mfano, napitia tovuti za habari ya kimataifa na kitaifa Kama BBC, CNN au magazeti maarufu hapa Kenya. Pia mitandao ya kijami kama Twitter, Instagram na Facebook hunipa taarifa za haraka na maoni ya watu mbali mbali. Zaidi ya hapo, napenda kutumia app za habari kwenye simu ambazo zinanipa taarifa mpya kila siku kwa urahisi. Kwa kifupi napata habari za mitandao kutoka kwenye vyanzo vya kuaminika na mitandao ya kijamii ili kubaki na tarifa sahihi na haraka na za kuvutia.

Ndiyo, ninanunua vitu kwa kutumia simu, kwa urahisi simu mkubwa. Kwa sasa simu zinatumika kama zana za malipo, kupitia huduma kama Mpesa, airtel money na apps za benki. Ambapo unaweza kutuma pesa moja kwa moja, kwa muuzaji bila haja ya pesa taslimu. Pia unaweza kutumia apps za e-commerce kama Jumia au amazon, kununua bidhaa na kulipa kwa simu yako ya kutumia Mpesa au kadi ya benki, njia nyingine ni malipo ya QR code. Ambapo unachagua picha ya QR iliyowekwa kwa duka na pesa zinahamishwa papo hapo kutoka kwenye account yako. Hii inafanya ununuzi kwa rahisi haraka na salama.

Mimi napenda chakula chenye mafuta kidogo kwa sababu kinakuwa na ladha nzuri na kinanipa nguvu, lakini siwezi kula sana chakula kilicho na mafuta mengi sana. Kwa mfano napenda samaki wa kukanga wa uwezi vilivo piko kwa mafuta kiasi kwa sababu uchangia latha na hufanya chakula kuwa kitamu zaidi lakini pia napendelea kueka uiyano na kula chakula chenye afya ili nisihisi mzito au kuchanganyikiwa na afya yangu.